Chakula, cha kwanza nilichojifunza kupika ilikuwa mayai, kukaanga mayai. Nilijifunza kupika mayai kutoka kwa mama yangu. Mara mingi mama akipika, nilikuwa na yeye jikoni naangalia jinsi anavyopika. Na nilikuwa na mwambia mama unajua nini pia mimi leo nataka kujifunza kupika kwa hivo nifunze. Akaniambia, ukitaka kukaanga mayai kwanza unafaa, kukata nyanya, uweke kila kitu karibu mamangu ndio alinifunza kupika mayai, hicho ndo cha kula changu cha kwanza mimi kujifunza kupika.

Kuna kipindi ambacho nilikuwa natumia pesa vibaya sana. Na mara nyingi nilikuwa natumia pesa ili kununua vitu ambavyo sikuwa nahitaji kwa kweli. Kama zile nguo, vipodozi, na wakati huo nilikuwa nalala hata njaa. Sasa nilikuwa nasema, hapa sasa inanilazimika nibani hii matumizi kwa sababu. Nikiendelea kutumia pesa hohehae basi nitakuja kubaki kwa shida. Sasa nikasema hapana. Haya vitu ambavyo sihitaji sasa hivi nitaacha kuyatumia na nitumie pesa kwa matumizi bora.

Mimi naam nalipa kwa simu na mara mingi nalipa kwa Mpesa ama buy goods kwa sababu wafanyabiashara wengi leo wanatumia hiyo pochi la biashara ama paybill na mara mingi wanatumia pochi la biashara na mara mingi unapata hutoi hutoi pesa ambayo inazidi mia tano.

Namba zangu za simu huwa nahifadhi huko katika barua pepe ama ambayo kizungu inaita e-mail huwa nazihifadhi huko unajua ni na barua pepe kahaa kama nne halafu nambari za simu napata niko na ata mia moja mia moja ishirini na moja huko na unapata huko zamani ilikuwa ngumu sana kuhifadhi haya nambari kwenye simu kwa sababu unapata unazifadhi bila kuzieka katika barua pepe alafu simu ikipotea inapotea na namba sasa ilikuwa ngumu sana kuzihifadhi tu kwa simu unafaa siku hizi nazihifadhi katika barua pepe na kila kitu inakuwa sawa ukihitaji unaenda tu hapo unatafuta unaandika jina jinsi ulivyo m save halafu unampata.

Nadhani kununua na kuuza kupitia mitandao imerahisisha mambo sana ila pia unajua kuna tatizo ambayo inatokana na kuuza bidha mitandaoni unapata kama bidhaa ambazo zinauzwa mitandaoni kama vile nguo, viatu, huwezi ukaamini mtu ambaye hujakutana naye na kwa hivyo mara mingi unakuta kwamba wewe mwenyewe unataka ulipie hiyo bidhaa fulani kama ni nguo huko mitandaoni hujakutana na huyu mtu na mara mingi unakutana na hawa watu, wanakukula pesa bila kuleta ile bidhaa. Ndio maana pia, tunatakikana kama tunanunua bidhaa huko mitandaoni, tunafaa kununua katika eneo ambao tunajua hii ina inafanya kazi. Kama vile jumia, kilimall, hizo uko sure bet, utapata. Bidhaa zako ila nadhani imerahisisha mambo sana.

Mazingira ya kazi ili ikuwe nzuri, inalingana na mambo mingi sana. Lakini mimi naona kama kuna heshima na amani na umoja katika mazingira ya kazi, hakuna kitu ingine inahitajika huko. Kwa sababu unapata watu wakiwa na umoja, hakuna ile cha huyu asikilizani na huyu mara nini. Hizo huleta tu mtu kuumwa kichwa bure. Kwa hivyo kama kuna amani kazini, kuna umoja, kuna kusikilizana naam mazingira ya kazini yanapendeza.

Mimi napenda kukaa ana na mafamilia yangu na mara mingi huwa na kaa na familia yangu napenda tutukipiga story, tukijikumbusha yale ambayo yalifanyika tukiwa wadogo, tunafurahia hayo ndio mambo mimi ninayo yapenda, sipendi mambo mengi na familia pia napenda kukaa apo na mamangu namwambia mama unakumbuka ule kitambo kilicho fanyika wakati huu hayo ndio mambo napenda, alafu tunacheka cheka, yaani raha.

Napenda kufanya kazi peke yangu, napenda kufanya kazi na wengine, inalingana. Kwa sababu unapata kuna zile kazi ambazo tunahitaji umoja, na kuna kazi ambazo unataka kufanya peke yako ili iwe sawa. Kuwe sambamba sana. Na zote zinawezekana, ni ile unapata kwamba kazi ambazo tunafanya na wengine, zinasumbua sana. Unapata kwamba umeongea na huyu kumwambia, na nataka iwe hivi, halafu wao wanaenda kufanya vitu zao.

Wiki yangu ya kazi mara mingi huwa hakuna vitu mingi huwa napanga kwa sababu najua kuanzia jumatatu hadi ijumaa najua nitakuwa kazi kutoka saa tatu hadi saa kumi na moja hakuna cha kupanga hapo unajua tu wewe unaamka mapema ufike kazini mapema ufanye inachohitajika rudi nyumbani alafu sasa tuna huko wikendi huko wikendi sasa ni wakati wangu wa kujionea ntafanya nini.

Hata tusiende mbali, hizi vitafuno vya barabarani ninavyopenda zaidi ni smokie. Na pia napenda mahindi choma. Ile unajua wakati mwingine, inalingana ni wakati upi, pesa gani uliyo nayo, ndo ununue hizi vitafuno. Mimi kama wakati mwingine alika hapo nasema, haa, mimi naenda kununua smokie. Kwa sababu naipenda, alafu uweke hapo kachumbari. Alafu uweke ama kwa ndani ya chapati, alafu inaitwa smokie pasua. Ila pia napenda mahindi choma. Mahindi choma huwa tunanunua ule wakati ambao hatuna pesa ya kununua smokie tunamwambia ebu kata hapo choma.

Najua mnataka kujua tukio ambalo lilinifunza somo kubwa ila sitata sito itaja ila nilichojifunza nikwamba tusiamini watu tusipee watu pia ile wanaeza kuingia maishani mwetu na wafanye wanachotaka tujiheshimu na tuheshimu wengine pia hayo ndo ninao jifunza.

Naam natumia mfumo wa usalama wa vidole katika simu yangu kwa sababu unapata mfumo huu ni rahisi sana unajua wakati mwingine unapata umesahau, ile pattern ya kufungua simu, tuseme kwa mfano. Alafu unapata tu, badala ya kwenda ukifanya mambo mingi unaweka tu kidole pale, alafu kila kitu kiko sawa, nadhani imerahisisha mambo.

Hapana, siishi pahali ambapo nilizaliwa, nilitoka huko kwa sababu mingi sana. Moja, nilikuwa nimetoka huko nilipozaliwa kwa sababu ya masomo, kuendeleza masomo, nilitoka huko kwa sababu ya kazi. Unajua pia wakati mwingine kukaa mahali ambapo umezaliwa, huwezi ukafanikiwa, si kwa ubaya, yaani ile, huwezi ukapata kazi huko. Mtu huwa anahitajika kutoka, uende utafute kazi mahali pengine ujiendeleze, ujue watu wengine na mila zao, ujue lugha zingine, naam na huo ndo maana nilitoka huko ambapo nilizaliwa.

Wakati ambayo umekosea mtu, inafaa unaenda kumuomba msamaha. Na si tu unaenda huko unaanza kumuambia, unajua nilichofanya ni vibaya pole hapana. Unafaa kumuita, umwambie tafadhali. Naweza nikakuongelesha. Halafu unamwambia, najua nilicho kufanyia muda uliopita ama wakati ule haukuwa sawa. Nilikukosea na sikuwa nataka iwe hivi naomba kama unaeza nisamea tafadhali ama kama kuna kila ambacho naeza fanya ili ujue yakwamba nilikosa na nipo radhi unihukumu. Ukisha mwambia hivo yeye nayeye kama anaona kwamba ukweli ameona umeitikia ulimkosea atakwambia unajua nini nini nimekusamehea ila usiwahi kurudia hivi kwa sababu uliniumiza halafu ukishafanya hivyo sasa unafaa kutoka hapo unafaa kujaribu sana usimkose tena kwa sababu unajua ukishamkosea mtu mara ya kwanza urudie tena itakuwa ngumu sana yeye kukuamini kwa sababu pia watu wengina hawaezi kukuamini kama unashinda ukiwakosea unaomba msamaha unakosa unaomba msamaha haifai.

Mwezi ambao naupenda zaidi ni mwezi wa Oktoba kwa sababu hii ndio mwezi ambao mimi mwenyewe nilizaliwa na huwa naupenda kwa sababu naona ni kwamba hapa Mungu amenijalia nimefika hapa nilipo tena. Sasa kwa hivyo mimi baada ya sasa hivi nangoja mwezi wa Oktoba ufike na nitakuwa nasherehekea Oktoba nzima. Ju napenda.

Akiwa mtu ni mgonjwa kwetu nyumbani, mara mingi sisi wote huwa tunampea muda, anayoistahili. Tunakaa hapo na yeye, tunaomba pamoja, tunampeleka hospitalini, tunahakikisha amechukua dawa zake vilivyo, tunampea motisha. Na mara mingi huku kwetu, mtu akiwa mgonjwa hali chakula tu cha rejareja. Tunamuuliza yeye mgonjwa kwa sababu unajua pia mtu akiwa mgonjwa ile hamu ya kula huwa inapotea. Anajisikianga tu kukula chakula fulani. Kwa hivo huwa unaenda hapo unamuuliza ni kipi utataka kula, kipi unajisikia kula. Anakuambia inabidi unaenda kununua hicho chakula, unarudi nayo nyumbani unamuandalia, anakula mtu mgonjwa ni mtu ambaye anafaa kupewa muda sana, kwa sababu ako katika maumivu. Na yeye kuwaona mkiwa hapo na yeye, anasikia ni kama mnamjali. Na hivo ndo inafaa.

Imekua rahisi sana kuhifadhi picha siku hizi, sio kama zamani, kwa sababu mitandaoni kuna teknolojia zimetoka, kuna zile apps ambayo mtu unaweza hifadhi picha zako. Kuna ile inaitwa drive hii ni ile ambayo una sign pale kutumia barua pepe yako. After kutumia barua pepe, utaenda pale ukiupload picha zako na video. Ukiziweka hapo, unahakikisha kwamba umeziback up kila wakati. Hii inasaidia kwa sababu, wakati ambayo tuseme simu yako, umepoteza simu yako. Ukijua pale barua pepe yako, unaweza ukapata hizi picha na video bila kuzipoteza hata kama simu imepotea.